Timu ambazo huwa tunafanya nazo kazi sana sana huwa tunashirikiana kwa mambo mengi cha kwanza ni tunakuwa na ile whatsapp group ambayo tunaweza leta majadiliano yetu ama tunaweza leta mambo yenye inatuhusu ama mambo yenye tunapanga cha pili ni kuwa tuna kama kuna umuhimu sana wa kitu ambacho tulikuwa tunataka kuifanya. Tunaeza kuwa na ile Google Meet ama Zoom. Tunaweka mkutano, tunajadiliana mambo ambayo yanatufahamu na kila wakati tunakuwa na zile group ama WhatsApp group ile ile jambo ambayo inataka kuwasilishwa kwa watu wengine huwa linachapishwa pale naam.

Sana sana napenda kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu unaona ukiwa umenyoa ile muonekano wako unakuwa ni mzuri zaidi ama unakaa mtu ambaye ili ofiscial llama unakaa mtu ambaye anajielewa zaidi kuliko yule mwenye ameachilia ndevu ama kuzivaa ndevu sababu unajua ukiwa na ndevu tena na kama hauwezi kuziweka usafi vizuri inakuwa ni shida ama ni taabu sana sana huwa napenda kunyoa sababu vile mwonekano wako huu unakuwa mzuri ama unavutia kwa watu wengi pia ukifanya kazi ya ofisi lazima unyoe.

Sanasana huwa napenda kusimamia ile kazi nafanya ama kusimamiwa. Sina huwa sina shida yoyote aidha kusimamia ama kusimamiwa sababu mimi najua hile kazi nafanya niko. Niko na ile uhodari ama na ile ujuzi na ile kazi ambayo naifanya inaridhirisha ama matokeo iko nzuri ama matokeo yake iko sawia ama matokeo yake ni nzuri sababu ile kazi naifanya mimi najua.

Sana sana huwa naoga mara mbili kwa siku. Huwa naoga nikiamka asubuhi, nikienda kazi, ama pia na pia jioni nikitoka kazi, hiyo ndiyo sana sana huwa naoga sababu lazima uki asubui unaamka ukioga, lazima uoge sababu ya pengine ile ile ile ile kutoa jasho usiku, ama pengine ndiyo kwa siku ukuwe unaji unajihisi mzuri, ama ukuwe fresh kwa siku nzima. Pia jioni lazima uoge ndiyo sababu ya ile uchovu ya ile kazi ambayo ulikuwa unafanya.

Sana sana huwa nahifadhi pesa kwa njia ya kielektroniki sababu najua kwa hii maisha ya leo pesa kuweka ikiwa cash inakuwa ni ngumu sana sababu pia inakua na ile unaezaibiwa pesa wakati wowote ama hapo katikati huwezi jua shida yenye unaezapata lakini kwa njia ya kielektroniki inakuwa ni rahisi zaidi sababu hata mtu akiwa mbali unaeza kumtumia pesa.

Sana sana, huwa napenda kulala mapema ndiyo niweze kurauka kwa kile kwa ile kazi ambayo nitaifanya hiyo siku. Sababu unajua ukilala mapema unapata mapumziko mazuri ama unapata mwili wako au hata na akili zako zinaeza kupumzika vizuri. Sana sana sababu unapata muda mrefu wa kupumzika sababu unaeza lala mapema ukaamka mapema, hivyo itakupea muda mzuri wa kupata kupumzika kupunguza uchovu kwa mwili wako.

Ule mchezo ambao naupenda ni mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda. Ule mchezo unafanya kukuchangamsha unafanya ile mazoezi ambayo mwili wako unahitaji sasa unaeza kuwa ile mwili wako unakuwa mzuri ama physically fit sababu ile mchezo inakufanya ukuwe na ukuwe unafanya kama mazoezi ambayo huwa inasaidia mwili wako sana sana.

Ile zawadi ambayo nimewaipokea nzuri ni ya maua ama maua na pia nikapewa ile cheti kwa ile kazi nzuri ambayo nilikuwa naifanyia kampuni ama kwa ile kwa zile mambo ambao nilifanyia kampuni kila mwaka kwa kampuni lazima upewe, kuna watu ambao huwa napewa zawadi kwa ile, kwa ile kwa zile maneno ambazo wameleta ama kwa ile influence ambayo wameleta kwa kampuni sana sana na hiyo huwa inasaidia kutia moyo ama kuleta motivation kwa wafanyikazi ambao wanafanya kazi pale. Naam.

Kuna tabia kadhaa ambazo huwa nazipenda kwa watu wengine ama naeza zipenda kwa watu wengine kitu cha kwanza ni ukweli, mtu mkweli unaeza mkafanya na yeye kazi ama mnaeza mkafanya mkaongea mambo mingi sababu ule mtu ako na uwazi ama huyo mtu naeza kumuamini ama ni mtu ambaye anaeza aminika kitu cha pili ni heshima kwa mtu mwingine ile heshima kati ya yeye na wewe ni nzuri sana sababu kila mtu anaweza kuheshimu mawazo muda na pia mipaka kati ya nyinyi wawili kitu cha tatu ni huruma mtu ambaye akona huruma mtu ambaye anaonyesha huruma kwa watu wengine ama kwa mtu mwingine pia ni kitu cha nne ni mtu ambaye huwa anajituma na ako na uwajibikaji. Mtu anayechukua majukumu yake kwa uzito ama anafanya majukumu yake kwa kuwajibika ni ktu mzuri sana cha tatu ni kuwa mtu mnyenyekevu unajua mtu mnyenyekevu kwa lile jambo ambalo anafanya anaeza kuthamini ama kuthamini na ako na dhamani ama anaeza kuthamini jambo ambalo anafanya kwa watu bila kudharau yule mwingine na pia kitu cha nne ni ukarimu sana sana moyo wa kusaidia bila kutarajia malipo inakua ni kitu nzuri sana sababu si lazima ukisaidia mtu au utarajia huyo mtu atakusaidia badaye.

Sa hii sivai miwani lakini kitambo nilikuwa navaa sababu nilikuwa na shida ya macho ambayo ile wakati kuna jua zaidi ama kuna mwangaza zaidi macho yalikuwa yanapata kuniuma ama macho yangu hayangekithiri ile muangaza mwingi ama muangaza mwingi zaidi sasa nilikuwa navaa miwani hiyo wakati lakini yalikuja pona sasa saa hii sivai miwani tena na nashukuru sababu unajua ile chakula ambayo tunakula ndiyo huwa inasaidia sana kuleta lishe bora kwa mili.